Ndiyo, napenda kuangalia nyota hasa wakati wa usiku ukiwa tulivu. Kuangalia nyota hunifanya nitulie na kufikiria ukubwa wa dunia na maisha. Nyota hunipa hisia ya amani na mshangao kwa uzuri wake. Wakati mwingine hutumia muda huo kutafakari ndoto na malengo yangu. Kuangalia nyota hunifanya nijisikie mwenye matumaini na furaha. Kwa hivyo.